Mimi hufanya kazi vizuri zaidi nyakati za asubuhi na mapema. Kabla ya ulimwengu kuanza vurugu na kelele za mchana. Huo ndio wakati ambao akili yangu imetulia, yenye nguvu nyingi na uwezo mkubwa wa kuzingatia mambo magumu yanayohitaji umakini wa hali ya ju na kukatishwa tamaa.

Mimi huwa sipigi picha kila wakati, lakini hupenda kupiga picha ninapoona kitu cha kipekee au wakati wa matukio muhimu ya kifamilia na marafiki. Badala ya kupiga picha mamia ya kila kitu ninachokiona, mimi hupendelea kunasa matukio machache ambao yanahisia au uzuri wa asili ili niweze kuyakumbuka baadae.

Mimi huamini sana katika nguvu ya kusikiliza. Mara nyingi, mtu anapopitia changamoto, hahitaji ufumbizi wa papo kwa hapo, bali anahitaji mtu atakayemsikiliza kwa makini bila kumhukumu. Kwa hiyo, mimi huanza kwa kutua sikio langu la kumfanya ajihisi kuwa anathaminiwa na kueleweka.

Mimi hupenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa utulivu na shukrani. Badala ya sherehe kubwa yenye kelele nyingi. Mimi hupendelea kwanza siku kwa kufanya tafakari ya mwaka uliopita. Nimejifunza nini, nimefanikiwa wapi na wapi nahitaji kuboresha. Ni siku yangu ya kujizawadi, muda wa kuwa na amani.

Mimi rangi ninaipenda zaidi, ni bluu ya bahari. Kuna namna rangi hii inavyonipa hisia ya utulivu, ujasiri, na pia inaonekana nadhifu sana wakati wowote. Ni rangi ambayo haipitwi na wakati. Iwe kwenye mavazi au hata ukitumia kupamba chumba chako. Inaleta hali ya amani na usalama.